Mimi hupenda kusikiliza muziki wa mtindo wa pop na R&B mara nyingi. Kwani kwa sababu unanipa furaha na kunifanya nijisikie tulivu. Pia wakati mwingine hufurahisha kusikiliza mziki wa kiafrika au mtindo wa kisasa unaohusisha mdundo mzuri na maneno yenye maana. Muziki unanisaidia kupumzika baada ya shughuli nyingi na kuniacha nikiwa na nguvu na motisha.

Mimi huchukua hatua ndogo ya kulinda mazingira kila siku kwa mfano na kusanya taka kwenye vyombo vina vyofaa kuthibiti matumizi ya maji na umeme na kupanda miti au kuwatunza waliopo pia ninajitahidi kuepuka kutumia plastiki nyingi na kuchagua njia rafiki kwa mazingira kadra niwezavyo ili kusaidia mazingira kuwa safi na salama kwa wote.

Napendelea kuwasiliana na watu kwa njia ya uso kwa uso. Mwengine upendelea kuzungumza ana kwa ana kwa sababi inasidia kwelewa hisia na manina kwa urahisi pili simu au videokoli kwa wale ambao hawana mda wa kutumia uso kwa uso hii ni njia nzuri tatu ujumbe wa maandishi wengine hupendelea kuwasiliana na maandishi kwa sababu wanapata mda wa kufikiria jibu zao ya mwisho kidogo na mchanganyiko watu wengine hupenda kuchanga njia zote kulingana na hali.

Ninachaji kifaa changu cha kompyuta kibao kwa kawaida mara moja kwa siku. Mara nyingi asubuhi kablaya kuanza kazi. Hii inahakikisha kifaa kinanishati ya kutosha kwa kutumia siku mzima bila kukatika. Wakati mwingine, nikiona nguvu inapungua haraka. Ninaweza kuchaji tena kwa muda mfupi ili kuha kikisha hakika. Kufanya hivyo kuna saidia kuepuka matatizo ya battery na kuha kikisha kompyuta inafanya kazi ya ufanisi.

Ndio, napenda kukimbia kwa kia kiasi kwa sababu kunasaidia kufanya mazoezi ya mwili na kuborosha afya. Kukimbia, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunanipa nguvu zaidi. Maranyigi, nakimbia asubuhi au jioni wakati hewa ni tulivu. Kwa ujumla, kukimbia hunifanya nijisikie vizuri na mwenye afya bora.

Pendelea shati kwa sababu ni rahisi kuvaa na linafaa kwa shughuli nyingi kama kazi, shule au matembezi ya kawaida shati unifanya nijisikia nadhifu na uhuru hasa katika hali ya hewa ya joto hata hivyo tishati pia ni nzuri kwa matukio rasmi au pale ninapotaka mwonekano wa heshima zaidi kwa ujumla uchaguzi wangu hutegemea tukio na mahali ninapoenda

Napenda waandishi wa vitabu wanaoandika kwa lugha rahisi na yenye ujumbe mzuri. Waandishi kama Ken walibora na Shaban Robert ni miongoni mwa ninaopenda kwa sababu kazi zao zinaelimisha, zinaburudisha na zinafundisha maadili ya maisha vitabu vyao hunisidia kupanua fikra, kuelewa jamii na kuboresha matumizi ya lugha kwa ujumla napenda waandishi wanaoandika hadithi zenye maana na mafunzo kwa maisha ya kila siku.

Naishi katika nyumba ya kawaida ya familia yenye chumba kadhaa na bustani ndogo eneo nalo ni tulivu na limejaa miti na majani jambo linalonifanya nijisikie amani. Nilihamia mahali hapa muda wa miaka michache iliopita na tangu wakati huo nimejifunza kuthamini mandhari na jamii ya jirani nimependa ninapenda hasa utulivu wa eneo hili, usafi na usalama wa familia. Kwa kweli, ninahisi salama na kwa raha. Jambo linalonifanya nijiskie furaha na utulivu wa kila siku.

Napenda somo la biolojia kwa sababu linafunua kuhusu maisha ya viumbe mwili wa binadamu na jinzi mazingira yanavyo shirikiana na viumbe napenda pia kujifunza kuhusu mimea wanyama na mfumo wa kiakili na kiafya wa mwili wa binadamu somo hili unifundisha kufikiria kwa kina kuelewa maisha kwa undani na kuhusisha nadharia na maisha halisi kwa ujumla napenda somo la sayansi kinalo nifundisha mambo mapya na kunipanua ufahamu.

Napenda harufu ya maua ya vanila kwa sababu hunifanya nijisikie utulivu na furaha. Mara nyingi na hisi harufu hii wakati wa jikoni au nikikimbia kwenye duka la bidhaa za harufu. Harufu hii hunikumbusha kumbukumbu nzuri ya nyumbani na sherehe za familia. Nikipata harufu hii najisikia furaha amani na mara nyingine hata hamu ya kutengeneza chakula au keki. Kwa ujumla, harufu ninayoipenda hunifanya nijisikia vizuri, kimeno na kihisia.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kuanza kufafanua ni nini ninachotaka kufanikisha na kuandaa orodha ya kazi muhimu kisha naugawanya kila lengo kuwa hatuwa ndogo zinazofaa kufanikisha lengo kubwa. Pia ninapanga muda maaluma wa kukagua maendeleo na kurekebisha pale panapohitajika. Kwa kufanya hivyo, ninahakikisha ninafanya kazi kwa mpangilio, kufanikisha malengo kwa wakati, na kuboreshe ufanisi kazini.

Ndio nasoma habari mtandaoni mara kwa mara ili kujua kinacho endelea duniani kama siasa, michezo, sayansi na mambo ya kila siku kupata habari mtandaoni kuna nipa ufahamu wa haraka na matukio mapya na kunifanya niwe na mtazamo mpana kuhusu vitu vinavyo tokea duniani. Pia mara nyingi husoma maoni na uchambuzi wa watalamu wa nyanja mbali mbali ili kupata mwanga zaidi juu ya mada husika kwa ujumla, kusoma habari mtandaoni kuna nisaidia kukua kielimu na kubaki nimelizwa na taarifa sahihi.

Ninapo anza kazi hufanya kupanga ratiba ya siku na kuangalia majukumu muhimu, ili kuhakikisha kila kitu kinaenda kwa mpangilio. Pia, ninapanga vifaa vya nyezo na nyezo zote zinazo hitajika kama daftari, kalamu au kompyuta. Baada ya hapo, naanza kufanya kazi kwa kipaumbele cha kazi muhimu. Zaidi na kuhakikisha kila jambo linafanywa kwa umakini kwa ujumla kuanza kazi kwa mpangilio kunanisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na bila mkanganyiko.

Sihishi mahali nilipozaliwa. Nilihamia mahali hapa nilipo sasa baada ya muda fulani. Lakini napenda maisha ya hapa kwa sababu nitulivu, salama, na kuna mazingira mazuri. Ingawa si mahali nilipozaliwa ninadhamini kumbukumbu za awali na mara nyingi zinafanya nijisikie furaha. Kuishi mahali tofauti kuna nisaidia pia, kujifunza mambo mapya na kukuwa kielimu na kijamii.

Likizo yangu ya ndoto ni kuenda ufukweni kwenye sehemu tulivu yenye mandhari mazuri. Ningependa kuogelea, kutembea ufukweni na kufurahia upepo wa bahari huku nikipumzika. Ningependa kusafiri na familia au rafiki wa karibu ili kushiriki furaha pamoja likizo hii ingekuwa zaidi ya kupumzika akili na mwili. Lakini pia kutembea kidogo na kufurahia mazingira mapya. Kwa ujumla, ingekua likizo ya amani, furaha na kumbukumbu nzuri.

Michezo ya olimpiki ninayopenda ni mbio za mbio za riadha michezo ya kuogelea na riadha ya mbio za baisikeli napenda michezo hii kwa sababu ya kusisimua yenye ushindani mkubwa na inaonyesha nguvu za na uthabiti wa wachezaji nakumbuka michezo ya olimpiki niliofurahia zaidi kutazama ni mbio za hundred meters za sprint ambazo ushindani ulikuwa wa ajabu na wachezaji walionyesha kasi kubwa pia, napenda wachezaji mashuhuri kama Usain Bolt na Michael Pelps kwa sababu walionyesha ubora mkubwa na kuwacha kumbukumbu nzuri. Kwa ujumla, michezo ya olimpiki hunipa furaha, msisimko na hamasa ya kufanikisha mazoezi yangu binafsi.